Unaponiuliza kama ninapenda kupiga chombo cha muziki Kena kupiga chombo cha muziki jibu langu la haraka ni ndiyo Ninapenda na shauko kubwa Lakini jibu hilo fupi halitoshi kueleza jinsi vidole vyangu vilivyo hisi vinapo piga kamba za gitaa au jinsi akili yangu inavyo tulia ninapoketi mbele ya piano Kwangu mimi, kupiga chombo cha muziki ni sawa na kusafiri kwenye ulikwenda ulimwengu mwingine ambapo hakuna vurugu za maisha. Kila siku, kabla ya mbali na kuna mapambano, mali na mapangilio hisia na amani. Gitaa ndio chombo kilichonivutia kwanza kwenye ulimwengu huu. Kuna kitu cha kipekee kuhusu kukumbatia sanduku la mbao ambalo linatoa mitetemo moja kwa moja ziki kifuani. Ninapopiga kamba za kwanza nahisi muunganiko wa papo hapo siyo tu sauti inayotoka ni jinsi ninavyoweza kuthibiti sauti hiyo kwa nguvu za vidole vyangu Nikikandamiza kamba na kwa nguvu sauti inakua kali kwenye mamlaka Nikiguza kwa upole, ninakua kama mnyonongo wa usiku Mara nyingi, mimi hutumia gitaa kuelewa huzuni au furaha ambazo siwezi kueleza kwa lugha yoyote Ninapopiga miondoko ya blues nahisi kama gitaa linanililia na ninapopiga jazz au reggae nahisi uchangamfu wa maisha ukirudi ndani yangu ikiwa gitaa ni rafiki mkuu wa karibu, basi piano ni mwalimu wangu mkuu. Piano imenifundisha kuwa maisha hayahitaji usawa. Funguo nyeupe na nyeusi zinapatwa kufanya kazi pamoja ili kutengeneza wimbo mzuri. Kupiga piano kuna nihitaji kutumia sehemu ya mbali za ubongo wangu. Mkono wa kushoto unashugulikia na mdundo wa bezi. Wakati mkono wa kulia unacheza melodi, huu ni mazoezi ya hali ya juu ya uaminifu. Inanifundisha kuwa na weza kufanya mambo mawili tofauti kwa wakati moja na bado nikazimaliza kitu chenye upatanifu na Hakuna kitu kinachonituliza kama kuketi mbele ya piano saa kumi na moja za jioni jua linapozama na kuanza kupiga nyimbo za taratibu yaani klasiko Antika wakati huu muda unasimama Stresi zangu za wasiwasi wa kesho na kelele ya ulimwengu zinatoweka inabaki mimi na ile mlio ya funguo tu kupenda chombo cha muziki ni sawa na kujua kukipiga safari yangu haikuwa rahisi na hapo ndipo upendo wa kweli ulipopimwa Nakumbuka wakati nikianza kujifunza gitaa Ncha za vidole zangu zilikuwa zikiuma kuna kupata malengelege Lakini hamu ya kutaka kutoa sauti nzuri ilikuwa kubwa kuliko maumivu Hii ilinifundisha somo kubwa la maisha Kitu chochote chenye thamani kinahitaji dhabihu kupiga chombo cha muziki kumenifanya niwe mtu mwenye nidhamu huwezi kuwa mahila wa usiku moja inahitaji kuketi chini kila siku kurudia wimbo ule ule mara mia tano hadi uingie kwenye kumbukumbu ya misuri. Nina tithamu hii hasa imeenea katika maeneo mengine ya maisha yangu kama kazi na masomo. Pamoja na kwamba ninapenda kupiga chombo nikiwa pekee yangu kwa ajili ya kutafakali kuna furaha nyingine kubwa linapoingia muziki wa watu wengi. Unapopiga chombo kwenye bendi au kundi unajifunza kusikiliza wengine zaidi ya unavyojisikiliza wewe mwenyewe. Lazima ucheze kwa wakati mmoja na mpiga ngoma na kuambia nafasi muimbaji ni mazoezi ya hali ya juu.

Ninapozungumza ushiriki wangu katika jamii. Sifikiri tu kuhusu kuhudhuria mikutano ya mtaa au kutoa michango ya kifeza. Kwangu mimi ushiriki ni kitendo cha hari cha kuwawekeza muda wangu. Akili yangu kuvu zangu katika maisha ya watu wengine. Ninaamini katika falsafa ya ubuntu kwamba mimi nipo kwa sababu sisi tupo. Hivyo ushiriki wangu umegawanyika katika maneno mahusus ambayo yanaangusha maisha ya watu moja kwa moja. Eneo linalonipa kipaumbele zaidi ni kutoa elimu ya ujuzi kwa kizazi kijacho Ninaamini kuwa adui mkubwa wa jamii yetu si umasikini wa fedha bali ni umasikini wa maarifa na mwelekezo Mimi hutumia sehemu ya muda wangu wa zaidi kuwafundisha vijana katika mtaa wangu stadi za kidigitali na urajisilimali katika ulimwengu wa sata kumpa kijana ujuzi wa kutumia intaneti kutafuta fulsa ni bora kuliko kumpa samaki wa kula mala moja Ninawasaidia kuandika barua za maombezi za kazi, yani kuandika wasifu za kisasa na jinsi ya kutumia akili mnemamba kurahisisha kazi kwao. Mara nyingi ushiriki wangu unashusisha tu wa hawa mskirizaji. Vijana wengi wanapitia shinikizo kubwa la kiakili. Kwa kuwa na muda wa kukaa nao na kushiriki uzoefu wangu na makosa niliofanya na mafanikio niliopata. Ninawasaidia wasijisikie wapweke katika mapambano yao jamii yetu haiwezi kustawi ikiwa mazingira yanatunguzuka yanahabilibika Hapa ushiriki wangu ni wa vitendo zaidi ya unaregena kuwacha alama ya kudumu kwa wizazi vijao Mimi ni mshiriki wa kudumu wa kampeni za usafi katika mazingira yangu siyo tu kwa kufanya usafi siku ya jumamosi ya mwisho ya mwezi mbali kwa kuelemisha majirani zangu kuhusu umuhimu wa kutenganisha taka la plastiki na taka za kibaboni Nina lengo la kibinafsi la kupanda miti angalau mitano kila mwaka katika maeneo ya wazi au shule za jirani, ninashiriki katika vikundi vya kijamii, inavyohamasisha kilimo cha mijini na bustani ya nje ya nyumbani. Jambo ambalo si tu, inapopendezesha mtaa, bali pia inaboresha hali ya hewa na usalama wa chakula. Ukishiliki kwa kijamii unakamilika pale unapowatazama wale ambao wameacha nyuma na mfumo wa kiuchumi au kijamii Mimi husaidia kuratibu michango ya hali ya mali tunapopata mchangamoto kama vile msiba au magonjwa ndani ya jamii yetu Badala ya kusubili msaada kutoka nje, ninaamini katika nguvu za umoja wa ndani Mara kwa mara, mimi na marafiki zangu hutembea vituo vya watoto yatima au kambi za wazee Lengo letu si kupeleka chakula pekee mbali, kupeleka uwepo ucheza watu wa watoto kuwasilimu hadithi na kuwapa tabasamu ni aina ya ushiriki inayojenga utu wao kwa namna ambayo pesa haiwezi kufanya mbali na huduma za kijamii Ninaamini kuwa ushiriki wa kweli unahusisha kuwa raia aliyejihoji na kusimama na haki Ninatumia mtandao zangu wa kijamii na mazungumzo ya ana kwa ana na kuelimisha watu kuhusu haki zao za kisheria na umuhimu wa kushiriki katika mchakato wa ya kidemokrasia ama vile kupiga kura au mikutano na ya mipangilio ya maendeleo ya kati Ushiriki wangu unahusia.

Katika ulimwengu wa leo ambapo kuwa offline ni sawa na kukatwa pumzi ya kijamii uchaguzi wa jinsi ya kutumia mtandao ni uamuzi wa kimkakati. Mimi binafsi situmii teknolojia moja tu mbali badala yake mimi ni mtumiaji wa mchanganyiko wa yote mbili, yani hybrids. Ninategemea kitenzo cha usalama, kasi na gharama. Hivyo ninavyo teknolojia katika maisha yangu ya kila siku Wi-Fi ndiyo utu wa mugongo wa maisha yangu Ninapokuwa katika mazingira tulivu Kwangu mimi Wi-Fi inaniwakilishia uhurua kufanya mambo makubwa bila hofu ya MB kuhisha katikati ya jambo Ninapohitaji kufanya mikutano ya video ya saa kadhaa kama vile kama Zoom au Google Meet kusikiliza podcast ndefu au kupiga video za ubora wa juu yani 4K, Wi-Fi nichaguo isilo na mpinzani inanipa utulivu wa kisekolojia nikijua kuwa sita kukatizua huduma kwa sababu ya salio Ikiwa nita tathmini matumizi yangu ya muizi, wifi nyumbani ninaafu nitafu zaidi kwa kila gigabyte kuliko kununua vifurushu vya data vya kila siku. Hii inaniruhusu kuvifaa vyangu vyote simu, laptop na hata tv janja kuunganishwa kwa pamoja bila gharama ya nyongeza. Kama mwanafunzi wa maisha, mimi hutumia wifi kufanya utafiti ndefu kupitia wifi na weza kufungua tabu hamsini kwenye vingari vyangu bila kukofia kuwa picha na ya mtazamo ya takula usalio ya fedha. Pamoja na uzuri wa wi-fi, kuna wakati data ya simu, yani mobile data, ndiyo inakua kimbi mkombozi wangu peke. Hii ndiyo teknolojia inayoniweka ewani ninapokuwa kwenye muendo. Na hapo ndipo ninapokuwa na makini sana. Ninapokuwa katika maeneo ya umma kwa kama ni migahawa vigwanja vya vidole au maktaba mimi hutumia wifi ya buri kama ugonjwa. Hivi, Wi-Fi hizi mara nyingi sisa salama na ni rahisi kwa wadakuzi kuiba tarifa zako. Katu wakati mazingira hayo, mimi hutumia data yangu ya simu kwa sababu ni salama zaidi. Kuliko mtandao wazi wa umma. Na Wi-Fi inaweza kukatika kutokana na haitilafu ya umeme au nyanja za faiba. Data ya simu inabaki kuwa mpango wangu wa kando Ikiwa niko katika jambo muhimu ya wifi ikayumba Ninawasha hotspot ya simu yangu ndani ya sekunde tano na kuendelea na kazi bila usumbufu Kwa ajili ya kutumia whatsapp kuangalia ramali yaani google map Nikiwa barabarani au kufanya malipo ya haraka ya dukani, data ya simu ni rahisi ya naenye ufanisi mkubwa Ninapochagua taka katu za hizi mbili kuna mambo ya kifundi ya nayopita akilini mwangu Nimegundua kuwa kutumia wifi kuna tunza chaji ya simu yangu zaidi kuliko data ya simu Unapotumia data ya simu, hasa ikiwa uko kwenye eneo lenye mawimbi, dhaifu simu haitumingu nyingi katika kutafuta mtandao Jambo nalolazimisha bitri halaka Hivyo nikiwa na charge ndogo, wifi ndio kimbiliyo langu katika maeneo mengi, teknolojia ya 5G au 4G ya simu inaweza kuwa na kasi kuliko wifi ya duka fulani la kahawa Hivyo mimi hufanya speed test haraka akilini mwangu Nikiwa wifi ni zito Isiruhusu muda wangu upotee narudi kwenye data ya simu.

Ninapotafakari kuhusu safari yangu ya kazi, mafanikio ninayodhamini zaidi si yale yanayoonekana kwenye karatasi, kama vile kupandishwa cheo au kupata bonasi ya mwisho ya mwaka. Ingawa hapo pia ni muhimu, mafanikio ya kweli kwangu ni yale mabadiliko ya ndani yanayonifanya, niwe mwanadamu bora zaidi na mtaaluma mwenye triga. Mafanikio makubwa ninayo yathamini ni uwezo wangu wa kua mwanafunzi wakudumu katika ulimwengu wa sasa unaobadilika kwa kasi maarifa uliyokuwa nayo jana yanaweza yasiwe na tija kesho Nathamini sana wakati nilipo weza kujifunza teknolojia mpya ya mfumo migumu ambayo mawazoni ilinipa hofu Mafanikio hapa si tu kujua chombo kipya Bali nikini ile hali ya kuvunja mipaka ya akili yangu na kugundua kuwa naweza uwezo wa kubadilika kuliangana na mazingira ya kazi Hata pale ambapo yanaopenda yanawenda kinyume na mipango ni mafanikio ya kipekee Ninathamini sana uwezo wangu wakubaki mtulivu na mwenye tija katika katikati ya mabadiliko makubwa ya kimfumo au kiwongozi Hakuna mafanikio yanayonipa furaha kazini kama kuona mwenzangu anapata fanikio kwa sababu ya mchango wangu hata uwe mdogo kiasi gani Ninathamini sana wakati ninapoweza kumsaidia mfanyikazi mpya kupata ujasiri wa kutekeleza majukumu yake Mafanikio kwangu siyo kuona timu yangu ikikuwa pamoja Ikiwa nitafanikiwa peke yangu nimeshindwa Lakini nikifanikiwa huku nikiwa nimeinua wengine watatu njiani Hapo ndipo ninahisi nimefanya kazi ya maana Ninathamini mafanikio ya kutengeneza mazingira ya kazi ambapo watu wanahisi salama, wanaheshimiwa na wanathaminiwa Kwa chanzo cha hamasa na amani ovisini ni mafanikio ya binafsi ambayo hayawezi kununuliwa kwa fedha kazi mara nyingi ni mfululizo wa matatizo yanayo hitaji ufumbuzi Mafanikio ninayothamini ni pale ninapoweza kutumia akili yangu kuokowa jahazi wakati wa tharura Ninakumbuka nyakati ambapo miradi ilikuwa hatarini kukwama Lakini kwa kutumia fikra kutunduzi na ushirikiano tuliweza kupata njia mbadala Mafanikio haya yananifundisha kuwa hakuna tatizo lisilo na ufumbuzi Kumbali kuna matatizo ambayo hayaja tufutiwa pembe sahihi ya kutazama Mafanikio ni kuboresha mfumo uliokua unachukua saa kumi na kufanya uchukue saa mbili ni kitu kinachokithamini sana Inanipa hisia kuwa, nimeongeza thamani ya kweli kwa shirika langu Hata ni haya ni mafanikio ya kimya kimya ambapo hakuna mtu mwingine anayeona isipokuwa mimi na tharmira yangu Ninathamini sana mafanikio ya kubaki mkweli na muadilifu Hata pale ambapo ingekua rahisi mkato kufanya udanganyifu au uzembe uadilifu kazini unajenga njia ambalo ni mtaji mkubwa kuliko mishaara Wezo wa kusimamia muda wangu na kutumia ahadi bila kusimamiwa na mafanikio ya kibinafsi yanayonipa heshima na kuaminika kuaminika ni sarafu ngumu zaidi kupatikana kazini na kuimiliki ni mafanikio makumu Kwa muda mrefu, watu walithani mafanikio ni kufanya kazi saa ishirini kwa siku Mimi nimegundua kuwa mafanikio ya kweli ni kufanya kazi kwa bidii na bado ukawa na muda wa kua na familia kutunza afya yako na kukuza vipaji vya wengine ninathamini mafani.

Ndiyo, nimewayi kuenda kwenye tamasha ra muziki na kusema kweli, ilo ni Tukio ambalo lilibadilisha jinsi ni na vyotazama sana ya mahusiano ya binadamu. Na kumbuka ilikuwa ni jioni ya kiangazi na hali ya hewa ilikuwa na upepo mwanana na mji ulikuwa na msisimuko ambao ungeweza kuhisi hewani hata kabla ya kufika kwenye eneo la Tukio. Safari ya kwenda kwenye Tamasha hayanzi jukuwani inaanza wiki katha kabla unapopata tiketi Nakumbuka msisimuko kuhesabu siku Kwangu mimi Tamasha ilikuwa zaidi ya kushiliku sikiliza nyimbo Ilikuwa ni fursa ya kuwaona wasanii ambao kazi yao zimenifariji kwa kati wa kweke na kunipa nguvu wakati wa majaribu. Maandalizi ya kwenda kule kuchagua mguo rahisi za kucheza kukutana na marafiki na safari ya kuelekea uanjani ya likuwa sehemu ya sherehe. Tulipokuwa tunakaribia uanjani. Tulianza kusikia milio ya basi ya bizi. Iliki kitetemesha alfi. Katika wakati huo, mapigo ya moyo wangu yalienda kasi. Mara tu tulipovuka mlango wa wanja nilijikuta kwenye ulimwengu mgini. Kulikuwa na bahari ya watu wa kila rika, kila kabila na kila namna ya maisha. Wote wakiwa wamekusanyika kwa ajili ya kitu kimoja muziki kama kitu cha kichawi kuhusu kua katika maelfu ya watu wanapopumua kwa mudundo moja katika maisha ya kawaida sisi ni wageni lakini kwenye tamasha la muziki kila mtu ni rafiki yako Tunacheza pamoja tunaandika historia pamoja na tukaimba kwa sauti moja Jukua lilikuwa ni kituo cha kiteknolojia. Tag za rangi zilizokuwa zikicheza, zikulingana na muundo. Kisi screen kubwa ilikuwa ikionyesha kilatone la jasho la msani. Na moshi wabandia uliotengeneza mazingira ya ngozi. Ilikuwa ni karamu ya mlango yote ya fahamu. Wakati taa lipozimwa wanabendi kuanza kupiga neno la kwanza, kelele za umati zilikua kama radi, lakini mara tu mwimbajia lipoanza kila mtu kilinyamaza akili ni mwangu. Kuna atafauti kubwa wakati ya kutikiliza wimbo uliolekodiwa na kusikiza sauti ya msanii akipaa hewani bila marekebisho ya kompyuta. Nilishangazwa na jinsi ala za muziki, ngoma, gitaa, umeme na sakrofoni zili hivyo kuwa vikizi ngumza Nilihisi mtetemeko wa gitaa la bass kifuwa ni mwangu Nilikionekana kama ninataka kurekebisha mapigyo ya moyo wangu ya endane na wimbo Mwimbo moja wa uzuni ulipopigwa niliangalia pembeni na kuona watu wakiwa wameshikana mikono mwingine wakitokwa na machozi, mwimbo mwingine wafuraha ulipofuata uwanja mzima ulipuka kwa kicheko na kuruka Hapo ndipo nilipogundua kuwa muziki ni dawa. Unawezo wakuponya majiraha ya ndani ambayo hata daktali hawezi kuyaona. Kwenda kwenye tamasha hilo, haikuwa tu burudani. Ilikuwa ni darasa la maisha. Katika ulimwengu huu ambapo tunatumia muda mwingi kwenye simu, tamasha ilinifundisha kuishi katika wakati uliopo, yani the present moment. Ingawa watu wengi walikua wakirekodi video, mimi niliyamua kueka simu yangu mfukoni baada ya picha mbili nilitaka kuhifari kumbukumbu hiyo kwenye moyo wangu, si kwenye kadia kumbukumbu ya simu. Niliona watu wambao pengine wasinge kubaliana katika siyasa au dini Wakikumbatiana na kugongesha nesha mikono kwa sababu tu walipenda wimbo ule ule Hii ilinipa tumaini kuwa binadamu tunamambo mengi ya nayotuunganisha kuliko ya nayotutenganisha. Baada ya saa tano za mziki tamasha ilimalizika Tulitoka wanjani.

Ninapoulizwa kama napenelea suruali au sketi, jibu langu ninajificha kwenye jina moja tu. Badala yake, jibu langu limejikita katika thana ya mavazi kwa ajili ya kusudi. Mavazi kwangu ni zana. Ni ganda ambalo linapaswa kunisaidia kutumia malengo yangu ya siku husika. Hata hivyo, nikilazimika kuingia ndani kabisa na mapendekezo yangu ya binafsi, hivi ndivyo ninavyo zitazama pande mbili katika asilimia kubwa ya maisha yangu ya kila siku hasa nikiwa kazini au katika harakati za uzalishaji mimi huku ujikuta nikielekea zaidi kwenye suruali kuna hali ya usalama na uhulu inayokuja na kuvaa suruali ninapokuwa na suruali Sihitaji kuwaza saa mbili kuhusu jinsi ninavyo kiti jinsi ninavyopanda ngazi au jinsi ninavyohitaji kukimbia ili kuwahi kusafiri au makumkutano Inanipa uwezo wa kua na mwendo wa kasi bila vizuizi kimtandao, kimtindo moja ya sababu kubwa zinazonifanya Nipendele suruali ni uwepo wa mifuko katika ulimwengu wa sasa kuwa na sehemu ya haraka ya kuweka simu, funguo au kalamu ni muhimu sana Suruali nyingi zimeundwa kwa ajili ya utenda kazi yani functionality Jambo ambalo linaendana na sana ya haiba yangu ya kutaka kufanya mambo kwa ufanisi Usuruali hati utoa ulinzi dhidi ya baridi, wadudu na hata miguaruzo inapokuwa katika mazingira magumu ni vazi la shamba na ufeze, ambalo haliangushi pamoja na ufanisi wa suruali, kuna nyakati ambapo sketi ndio inayotawala moyo wa mwonekano wangu, sketi kwangu sivazi tu ni lugha ya kijamii Kuna mkumiku matukio ambayo yanaitaji mgusu wa kipeke wa kike Naheshima fulani Ninaopo ninapohudhria harusi, sherehe ya kidini au mikutano rasmi ya kitamaduni sketi ndefu au sketi ya kitenge hunipa hisia ya kuunganishwa na mzizi wangu Inanipa mwonekano wa utulivu na mamlaka ya kistaarabu ambayo ni vigumu kuipata kupitia suruali ya jinsi Je katika hali ya hewa ya joto kali, sketi ndiyo mkombozi wa kweli inaruhusu mzunguko wa hewa ambao suruali haiwezi kutowa Kuna faragha fulani inayokuja na sketi siku ambayo unataka kujihisi mwepesi na mwenye amani nimegundua kuwa mavazi inayovaa yanabadilisha jinsi ninavyofikiri Hii ni jambo ambalo, binafsi ninaedhamini sana akili yangu inakaa katika hali ya kazi. Ninajihisi kama askari wa maendeleo niko tayali kukutatua matatizo kupanga juu ya meza kurekebisha kamba za projekta au kutembea kilomita kadhaa kufuatia uduma. Hivi ni hivyo ninavyohisi wakati nimevaa suruali Lakini wakati nina skati akili yangu inahamia katika hali ya diplomasia Ninajikuta nikiongea kwa utulivu zaidi nikisikiliza zaidi na kuwa na subira Inanifanya nijisikie mwenye neema na inanikumbusha kuwa uzuri na nguvu vinaweza kwenda pamoja bila shaka kila chaguo linachangamoto zake sketi inaweza kuwa kizuizi katika upepo mkali au unapohitaji kufanya kazi ya kiundi Suruali inaweza kuwa kero ikiwa imebana sana au katika mazingira yanaohitaji unye mnyekevu na kitamaduni zaidi. Hivyo basi, siri yangu ya mafanikio ni uiano. Ninapenda kuwa na kabati ambalo linavyote viwili. Ninathamini uwezo wangu wa kubadilika, yani versatility. Leo naweza kuwa katika suruali ya kitambaa nikiendesha ki.

Ninapo fumba macho na kufikiri inchi ambayo ningependa kutembelea kuliko yoyote, akili yangu inasafiri moja kwa moja hadi mashariki ya mbali kwenye visiwa vya Japan. Hii ni inchi ambayo kwangu inawakilisha fumbu la kuvutia. Izi jamii inavyo weza kuwa na teknolojia ya kisasa zaidi duniani huku ikiwa imeshikilia mila na desturi zake za kale kwa uaminifu mkubwa sababu ya kwanza kabisa ni nayo nivutia Japan si majengo yao mbali ni falsafa yao ya maisha wa Japani wana thana inayo itwa ikagai ikiwakilisha sababu ya wewe kuamuka asubuhi na tamani kuishi na watu wanao thamini kile sekunde ya uhai wao na wanaotafuta usawa kati ya kile kinachokipenda na kile inachokijua na kile ambacho dunia inakihitaji Wabi sabi hii ni falsafa ya kupata uzuli katika vitu visivyo kamili kamilifu na vinavyo vinavyo pita Natamani kuona busani, bustani zao za mawe na starehe za kunywa chai, ambapo kila tarakilishi taraki tarakati ina maana yake na kila mpasuo mwenye kikombe au udogo unaheshimiwa kwama historia ya uzuri. Kama mtu anaethamini futsafa, japan ndiyo kituo cha utara, utaratibu duniani. Trenzi na kasi, yani siknkasanin. Nimependa kupata uzoefu wa kusafiri kwa treni, zinazo kwenda kwa kasi ya ajabu, lakini zinazofika kwa usahihi kwa sekunde. Nimesikia kuwa ikiwa train imechelewa kwa dakika moja tu, shirika hutoa barua ya kuomba rathi kwa abiria. Nidhamu hii ya muda ni kati ni kitu ambacho natamani kukishuhudia na kujifunza kutoka kwao. Na tamani kutembea katika mitaa ya akihabara mjini Tokyo ni kizungukwa na taa za rangi. Roboti zinazotoa huduma na uvumbi wa kitelektroniki ambao unaonekana kama umetoa, umetoka kwenye filamu za sayansi za miaka ya hamsini ijayo. Pamoja na miji mikubwa ya Tokyo na Oscar, Japani inaupande wa utulivu wa kustaajabisha ambao na tamani kushuhudia kwa macho yangu Ndoto yangu ni kutembea nchini chini ya miti ya sakura wakati wa machipuko ambapo maua ya waridi hufunika ardhi kama zuri ni tukio linalo kumbusha kuwa uzuri wa muda mfupi na unapaswa kuthaminiwa Ningependa kusimama mbele ya milima fuji kilele cha kikiwa kimefunikuwa na theluji na kuhisi udogo wangu mbele ya ukuu wa asili mazingira kaya ni ya milima, misitu na mianzi huku arashi nyama ina kemikali za majimoto ni sehemu ya tiba ya roho ni nayo itafuta Mimi ni muumini, nimeamini kuwa huwezi kuijua nchi bila kuonja chakula chake Chakula cha kijapani si chakula tu ni sanaa.natamani kula sushi inayoandaliwa na mpishi ambaye ametumia miaka ishirini kujifunza jinsi ya kukata ya kukata samaki kwa usahihi. Natamani kuonja rameni ya kweli katika vichochoro vidogo vya koto ambapo mapishi yamerithiwa kutoka viazi vizazi hadi vizazi Napenda jinsi wanavyo thamini viungo vya msimu wa jinsi na jinsi wanavyo panga chakula kwenye sahani huko utakula kwa macho kwanza kabla ya kinywa Mwisho natamani kurudi nyuma katika historia.Japan imeweza kuhifadhi mahekalu yake ya mbao ya majumba ya kifalme katikati ya mji wa kinsasha, wa kisasa Ningependa kutembea katika mitaa ya gioni nikitumaini kumuona geisha akipita. Na kutembea mahekalu ya dhahabu, hapo ndipo nitapoweza kuhisi roho yangu ya Japan ya kale.

Ndiyo, mimi kupiga kura, lakini jibu hilo fupi halitoshi kueleza uzito wa kitendo hichi Kwangu mimi kupiga kura sio tu zoezi la kuweka alama ya vyema kwenye karatasi ni tamko la kuwepo kwangu, ni makataba wa ukijamii na ni deni nilolipa kwa vizazi vilivyopita na vile vinavyokuja Ninaposimama kwenye mstari mlefu nchini ya juakali nakumbuka kuwa haki hii haikuja kwa urahisi miaka mingi iliopita, watu kama mimi hawakuwa na ustauti Babu na bibi zetu walipambana, walimwaga jasho na wengine walipoteza maisha ilitu mimi leo nipate fulsa ya kuamua nani aniongoze Nikika nyumbani siku ya uchaguzi ninahisi kama ninaisaliti historia hiyo. Ninapochukua kalamu ile na nisisisa mkono wangu na mikono ya maelfu ya mashujaa walio amini kuwa siku moja mtu wa kawaida atakuwa na nguvu sawa na mtawala kupitia sanduku la kura. Mara nyingi tunasikia watu wakilalamika kuhusu hali ya barabara, ubora wa elimu au mfumo wa afya Mimi niliamua kitambo kuwa sitaki kuwa mtu wa kulalamika tu pembeni kwa mwa barabara bila kuchukua hatua kupigia kula kunanipa leseni ya kimandalizi ya kuhoji Ikiwa nitashiriki kuchagua kiongozi, ninakuwa na hakika kamili ya kumuajibisha Nisipopigima kura, ninapoteza nguvu yangu ya kusema, hakufanya tulivyokubaliana kura yangu ni mkataba wa ajira, ninaumpa kiongozi Mimi ndiye muajiri kwa nasanduku la kura ndiyo ofisi yangu ya lasilimali watu Kuna dhana potovu kuwa, kura moja haibadilishi kitu mimi huu ona dhana hiyo kama mtego wa kifikra Demokrasia ni kama bahari bahari haiwapo bila matone madogo ya maji kura yangu inaweza isiyoonekana kuwa na nguvu ikitazamwa peke yake Lakini ni sehemu ya wimbi kubwa la mabadiliku Nimejifunza kuwa chaguzi nyingi duniani zimeamuliwa kwa kura chache sana Ninapopiga kura, ninaona uzito wenye upande wa mizani Ninaona utaleta heli kwa jamii yangu Hata kama mgombea Ninayapenda hata hatashinda kura yangu inabaki kuwa kirekodia kutoridhika kwangu au msimamo wangu Jambo ambalo washindi hawawezi kulipuza Wanapoangalia takrimu za uchaguzi Ninapofikiria watoto wangu na wajukuu zangu Swali linakuja Niliwaachia nchi ya namna gani sitaki siku moja waniulize kwa nini mambo yakuenda mrama na mimi nilikuwa nimekaa katika kitako nikitazama kupiga kura ni wezekaji wa muda mrefu ni kama kupambana na mti ambao kivuli chake labda sitakaa mimi Lab lakini kwangu watapumzika hapo. Ninapiga kula nikifikiria shera ya mazingira. Uchumi na amani ambazo zitawaathiri wao miaka ishirini ijayo. Ni kitendo cha upendo kwa watu ambao bado hawajazaliwa. Kuna kitu cha kipekee kinachotokea mwoyoni mwangu, ninapotoka nje ya chumba cha kupigia kula nikiwa na ile wino wa kikidumu kwenye kidole changu. Wino ule ni alama ya heshima. Inanitambulisha kama raia halisi. Sio tu mkaazi wa nchi. Inanipa hisia kumiliki nchi yangu. Inanikumbusha kuwa mimi siyo tu namba katika sensensa mbali ni mdao mwenye sauti katika kampuni kubwa inayoitwa taifa Najua wakati mwingine mfumo unaweza kuonekana kuwa na kasoro Lakikuna wakati wagombea wote wanaweza kukonekana.

Ninapoulizwa kama ninapenda kuandika kwa mkono au kwa kompyuta jibu langu haliji kwa neno moja nisawa na kuulizwa kama ninapenda kutembea kwa miguu misituni au kusafiri kwa ndege ya kisasa, vyote ni vymbo vya usafiri Lakini uzoefu wa kila kimoja unaguza sehemu tofauti ya maisha yangu Kwangu mimi, uchaguzi kati ya kalamu na kompyuta hutegemea kile ninachotaka kusema na jinsi ninavyotaka kukisema. Kuna wakati ambapo, kompyuta ya kwangu huhisisi kama ukuta. Katika nyakati hizo, mimi hurudi kwenye msingi. Karatasi nyeupe na kalamu ya wino. Kuna muunganiko wa kibayolojia, unaotokea ninapoandika kwa mkono. Ninaposhika kalamu kuna mkusanyiko wa nava unaotoka moja kwa moja kwenye ubongo unanipita mkono na kuingia kwenye karatasi uhandishi wa mkono ulinilazimu kupunguza kasi katika ulimwengu huu wa kasi ya ajabu kuandika kwa mkono ni aina fulani ya kutafakari siwezi kutafuta kwa haraka Si kila neno linapo linapaswa kufikiriwa kabla ya kuwekwa Hii inanifanya niwe mwangalifu zaidi na lugha yangu ninapopaka wino kwenye karatasi najihisi uzito wa mawazo yangu makosa ninayoyafanya ni kimstari nikinayo piga juu ya maneno yasiyofaa ni sehemu ya lamani ya mawazo yangu yananiambia nilianzia wapi na nilikuwa nafikiria nini kabla ya kubadili mwelekeo, barua barua zilioandikwa kwa mkono ni harufu inamguso na ina utu, Hakuna herufu mbili zinazofanana kabisa huu ndiyo uhandishi ninauchagua ninapotaka kuandika mashairi, sharaja yangu au ujumbe wa dhati kwa mtu ninayempenda, Hata hivyo siwezi kupuuza miujiza ya kiteknolojia. Ninapohitaji kuandika makara marefu, ripoti kazini au kitabu, kompyuta inakuwa rafiki yangu wa karibu. Si kasi ya kompyuta inaniruhusu kwenda sambamba na kasi ya mwanzo yangu. Wakati mwingine, akili yangu inakimbia haraka kuliko mkono wangu unayo weza kuandika. Hapo ndipo kibonyezi yaani keyboard inapo okoa jahazi uwezo wa kukariri kukata neno kapa kukubaliana kule na kubadilishana haya nzima ya sekunde moja inanipa uhuru wa wa kuchafua karatasi ya kidigitali bila hofu ya kuharibu kazi nzima kompyuta inanipa mapangilio inaniruhusu kutafuta marejeo mtandaoni papo hapo kuangalia sarufi na kuhifadhi kazi yangu mahali salama ambapo mchwa au maji hayawezi kufikia katika ulimwengu wa sasa, uhandishi wa kompyuta ni zana ya ufanisi Inanikutanisha na ulimwengu wa mbonyo moja tu kuna kitu kinacho itwa uchovu wa sikrini ninapokaa masaa mingi mbele ya kompyuta, herufi huanza kucheza na mwanga wa bluu, huanza kuchosha akili yangu Hapa ndipo ninapogundua kuwa kompyuta licha ya ufanisi wake inaweza kuwa kizuizi cha ubunifu wa kina kompyuta imejaa vishawishi mitandao ya kijamii, barua pepe na matangazo Lakini kalamu haina vishawishi kalamu ni mimi, karatasi na ukimya. Hakuna notification, zinazoweza kuingilia kati ni napokuwa katika katikati ya sentensi muhimu Kwa upande mwingine, uhandishi wa mkono ni mchovu Baada ya kurasa tatu, msuli ya mikono huanza kulalamika Hapo ndipo ni napokumbuka kompyuta yangu na urahisi wake wa kutiririka Kwa miaka mingi, nimejenga mfumo unauchanganya mapanzi hizi mbili. Mimi huanza mawazo yangu makubwa kwa kutumia kalamu na karatasi. Michoro ramani za mawazo na vichwa vya habari, vya kwanza, vyote hupitia kwenye mkono wangu. Hii inanisaidia kumiliki wazo langu. Mara tu mbegu inapoota kwenye karatasi ninaye.

Asubuhi yangu haianzi wakati ninapofungua macho, mbali inaanza na lile sekunde chache kabla ya fahamu kurejea kikamilifu. Saa kumi na moja au nusu alfajiri, kengele vyangu ya asili ya mwili huniamsha. Situmii kengele yenye sauti kubwa na kuogofya, badala yake nimejifunza kuamka kwa amani. Jambo la kwanza ninalofanya nikiwa bado ni kitandani ni kukumbukumbatia ukimya. Katika ulimwengu huu unaotumbu tukimbiza kila uchao, dakika tano za muanzo ni kwa ajili ya shukurani. Na silambi simu yangu Naamini kuwa ukuangalia barua pepe au mitandao ya kijamii sekunde chache baada ya kuamuka ni kuruhusu sauti za watu wengine zivuruge amani ya nafsi yangu Mimi hutumia muda huu kutafakari juu ya barua za pumzi na kueka nia ya siku Leo nataka kuwa mwenye fathili mzalishaji na mtulivu baada ya hapo ninatoa kitadani natoka kitandani nakuelekea jikoni hatua inayofuata ni muhimu sana kwa afya yangu kunywa glasi mbili za maji au vuguvugu yaliyotiwa kipande cha limau ninahisi maji ya kitiririka nakuamsha mfumo wangu wa mngengenyo wa chakula ni kwa kama kusema habari za subui kwa viungo vyangu vyandani baada ya hapo mimi hufuata utaratibu wa usafi wa mwili kuoga maji baridi na njia na njia yangu ya kushitua mfumo wa neva inaniondolea mabaki yote usingizi na kunipa umakini wa hali ya juu ambao hukuwa kikombe chakahawa kinachoo weza kuleta saa kumi na mbili kamili nyumba ikawa bado imetulia mimi huketi kwenye kilichangu maalumu karibu na dirisha huu ni mudawangu wa uandishi wa asubu yani januli naandika kurasa mbili au tatu za mawazo yanayopita kichwani ofu zangu mipango yangu na mambo yanayotaka kuyatimiza hii inanisaidia kumwaga mzigo wa mawazo kwenye karatasi ili akili yangu ibaki safi kufuatia uwandishi mimi husoma angalau kurasa kumi za kitabu cha falsafa maendeleo binafsi au historia ninaamini kuwa asubui inapaswa kushawishi kulishwa na hekima ya kale kabla ya kuchafuliwa na habari za sasa hii inanipa mtazamo mpana wa maisha kabla sijaangalia kwenye majukumu madogo madogo ya kazi saa moja asubuhi harufu ya chai ya viungo au kahawa inayoguswa kuwanza kutanda kwangu mimi kutengeneza kinywaji hiki ni sana sipendi haraka ninatazama maji yanavyo tokota ninasikia mlio wa kijiko zikizunguka huu ndiyo muda ambao mimi huungana na familia yangu ikiwa wameamka au kuendelea na tafakari zangu ikiwa niko pekeyangu ninamuda wa mazungumzo madogo ya dhati yasio na shinikizo la kazi sihitaji kwenda jim na kwa masaa mawili kila siku lakini lazima nifanye mazoezi ya kunyosha misuli au kutembea kwa dakika ishirini kwenye bustani au mitaa ya jirani huona jua linachomoza kutanivisha rangi ya machungwa yana dhahabu ni ukumbusho kuwa kila kitu ni fulsa mpya hewa safi ya subuhi huingiza oksijeni ya kutosha kwenye mapafu yangu Jambo linalo chochea ubunifu kwangu kwa saa zinazofuata kabla ya saa mbili kamili nina keti kwenye dawati langu hapa ndipo ninapogeuka kutoka kwa mwana falsafa na kuwa mtenda mtendaji ninaangalia orotha yangu ya majukumu kanuni yangu ni rahisi kula chura kwanza hii inamaana ninaanzia kazi ngumu zaidi na inayo.

Kuna usemi usemao, mwalimu mzuri hufundisha mwalimu bora hufafanua, lakini mwalimu mkuu hupulizia ari, yaani inspires. Katika maisha yangu ya shule, nimepatia, nimepitia mikono ya walimu wengi. Mwingine wakali kama pilipili, wengine wapole kama njiwa. Lakini nakumbuka kwa namna ya kipekee mwalimu makau. Mwalimu wangu wa lugha ya fasihi katika shule ya sekondari. Namkumbuka vyema siku ya kwanza mwalimu makau alipoingia darasani kwetu Hakuwa mrefu sana Lakini alikuwa na sauti iliyojaa mamlaka na upendo wakati moja. Tofauti na walimu wengine, walioingia na rundo la vitabu na kuanza kuandika ubaoni mara moja, yeye aliingia akiwa ameshika uwa mmoja la waridi. Alisimama mbele ya darasa akalitazama lile ua kwa sekunde kadhaa, kisha akatuuliza. Nani anaweza kunieleza uzuri wa uwahili bila kutumia neno nzuri? Hilo lilikuwa swali la kwanza, lilonifanya nielewe kuwa elimu sio kukariri majibu mbali ni kutafakari na kuona ulimwengu katika rangi tofauti Mwalimu Makau hakuwa tu anafundisha sarufu au mbinu za uandishi. Alikuwa anafundisha maisha. Nakumbuka wakati fulani nilipokuwa nikipitia kipindi kigumu kifamilia alama zangu zilishuka sana Nilikuwa nimejifungia kwenye Ganda la upweke na kukata tamaa. Siku moja baada ya darasa, aliniita ofisini kwake hakunifokea kwa kufeli mitihani Baada, badala yake, aliniwekea mikono begani na kusema kalamu yako ina nguvu ya kuandika mustakabadhi wako upya Hata kama kurasa za leo ni zina madoa ya machozi maneno hayo yalikuwa kama maji baridi kwenye jangwa la nafsi yangu. Alinifundisha kuwa makosa yetu haya tuandiki hatima yetu. Mbali ni sehemu ya hadithi yetu inayokua. Kabla ya kukutana na mwalimu makau Nilidhani mimi ni mwanafunzi wa kawaida tu ambaye ninapitia shule kama wengine Lakini yeye aliniona kitu ambacho mimi mwenyewe sikuweza kukiona Aligundua kuwa Nina uwezo wa kusimulia hadithi Alianza kunipa vitabu vya kia ziada vya kusoma kazi za waandishi wakubwa kama shaban Robert na chinua achebe. Alikuwa akiniambia mwanangu maneno ni kama mbegu Ukipanda maneno sahihi katika akili za watu utavuna mabadiliko. Alinifanya niamini kuwa sauti yangu ina thamani. Kupitia yeye nilijifunza kuwa uandishi siyo tu kuweka wino kwenye karatasi mbali ni kuwacha sehemu ya roho yako kwenye maandisho hayo pamoja na upendo wake, wali makau hakucheza na uzembe. Halikuwa muumini mkubwa wa nithamu, lakini nithamu yake haikuwa ya vitisho au viboko. Ilikuwa ya kujitambua. Alikuwa anataka akituambia kuwa nithamu ya kuweli ni kufanya jambu sahihi wakati hakuna mtu anayekuona. Alikuwa akitaka kila mwanafunzi ajieleze. Ikiwa hakuwa amefanya kazi ya nyumbani hakukupa adhabu ya kukuchosha mwili Bali alikupa adhabu ya kukufikiri Angeweza kukuambia uandike insha ya kurasatano kuhusu athari ya uvivu kwa jamii. Mwishowe ungemaliza athabu ukiwa umejifunza somo la maisha badala ya kuwa na maumivu ya misuli katika muanka wangu wa muisho shuleni, tulikuwa na mashindano ya kitaifa ya insha Nilikuwa naogopa kushiriki Nikithani kuwa, mimi ni mtu wa kijijini tu ambaye siwezi kushindana na wanafunzi wa shule kubwa za mjini Mwalimu makawa alinifuata na kunikabithi fomu ya usajili. Aliniangalia machoni na kusema Simba hauogopi ukubwa wa msitu Anaogopa tu ikiwa atasahau yeye ni nani Usisahau uwezo wako Nilishiriki.

Ikiwa utaniuliza nakaa hadi saa ngapi usiku, jibu langu limebadilika sana kadri miaka inavyo songa. Zamani nilikuwa bundi, yani night awl. Mtu anayekuwa ubunifu wake unachipuka saa nane za usiku. Lakini leo nimejenga utaratibu utafauti kabisa. Mimi hulala saa nne kamili usiku. Hata hivyo, saa nne hiyo siyo namba tu. Ni mwisho wa safari ndefu ya kisaikolojia inayoanza mapema jioni. Safari yangu ya kulala inaanza saa mbili usiku. Nina amini kuwa huwezi kuzima akili ya binadamu kama unavyo swichi ya taa. Akili inahitaji kutuwa pole pole kama ndege inavyo karibia kiwanja. Saa mbili usiku mimi hufanya kitu ambacho wengi hukiona kuwa kigumu. Yani nafanya digital detox. Naweka simu yangu mbali katika saa hizi mbili za mwisho Sitaki kusoma habari za ulimwengu. Sitaki kuona maisha ya watu wengine instagramu na sitaki kujibu barua pepe za kazi. Huu ni muda wa kurejea ndani yangu. Mwanga wa blue kutoka kwenye vioo vya kidijitali ni adui wa homoni ya melatoni inayosaidia usingizi Hivyo mimi ili kuandaa mwili wangu kwa mapumziko ya thati. Katika saa mbili na saa tatu ya usiku, Mimi hutumia muda huu kufanya mambo nayolisha nafsi. Hapa ndipo ninapo pata muda wa kusoma vitabu ya nakala Yani hard copy Kuna utulivu wakipekee unaokuja na kugeuza kurasa za karatasi usiku wakati dunia imetulia Pia huu ndiyo muda wangu wa kujithamini na kujithamini nina kidaftari changu kidogo Yani journal ambapo ninaandika mambo matatu niliojifunza siku hiyo na mambo matatu niliofanya kuyafanya hii inanisaidia kulala nikiwa na hisia ya ushindi Badala ya kulala nikiwa nafikiria mambo nilioshindwa kukamilisha. Ikiwa nina wasiwasi juu ya jambo fulani, la kesho naliandika pia. Kuliweka kwenye karatasi ni kama kuondoa kichwani na kuliweka sehemu salama hadi subuhi. Saa tatu na nusu ni muda wa kujiandaa kimwili. Kuoga maji ya vuguvugu usiku kwangu ni zaidi ya usafi. Ni ishara ya kuosha vumbi la siku nzima, mkazo, mazungumzo, magumu na uchovu Ninapovaa nguo zangu za kulala, mwili wangu unapokea ujumbe rasmi kuwa majukumu yamekwisha. Ninasafisha mazingira yangu pia. Sipendi kuamka asubuhi na kukuta vyombo vichafu vichafu au sebule iliyojaa vitu ovyo kutumia dakika kumi kupanga mazingira yangu usiku ni zawadi hujipa kwa ajili ya asubuhi ifuatayo. Nalala nikiwa na amani, nikijua kuwa nitaamka kwenye mazingira yenye mpangilio. Watu wengi huniuliza, kwa nini usikae hadi saa sita au saa nne kukamilisha kazi? Jibu langu ni rahisi, ufanisi siyo idadi ya masaa unayokaa macho. Bali ni ubora wa masaa unayofanya. Nimejifunza kuwa kazi ninayoifanya saa sita usiku nikiwa nimechoka inachukua masaa matatu na inaweza kuwa na makosa mengi. Lakini kazi hiyo hiyo nikiifanya saa kumi na mbili subuhi baada ya kulala masaa nane naweza kuikamilisha kwa saa moja na kwa ubora wa hali ya juu. Kulala saa nne kunanihakikishia kuwa nitapata masaa saba hadi nane ya usingizi mnono. Jambo ambalo ni muhimu kwa afya ya ubongo wangu. Mfumo wa kinga na utulivu wa hisia. Kuna wakati katika maisha yangu, nilikuwa nikikaa hadi saa tisa usiku. Nilichokigundua ni kwamba, nilikuwa ninaiba muda wa kesho yangu. Unapokaa macho hadi saa tisa, kesho yote inaharibika. Unaamka ukiwa mchovu, unakosa umakini na unakuwa na hasira za haraka. Mimi huchukulia usingizi kama uwekezaji, sio upotezaji wa muda Unapolala, ubongo wako unafanyo usafi wa sumu.

Ninapo zungumzia utoto wangu, moyo wangu unarudi kwenye kijiji kidogo kilicho fichwa katikati ya vilima vya kijani Kumbukumbu zangu nzuri zaidi, ambazo ninazitunza kama hazina ya dhahabu ni mfululizo wajioni ambazo tulikuwa tukikaa kuzunguka moto na nje badala ya siku ndefu ya michezo na kazi ndogo za shambani Nakumbuka hisia ya kwanza ya asubuhi, baridi ya umande kwenye nyasi wakati nikikimbia nje kuelekea zizi la ngombe utotoni. Viatu vilikuwa adui kwa uhuru. Kuna kitu cha kipekee kuhusu kuguza ardhi kwa nyayo zako. Unahisi muunganiko wa moja kwa moja na dunia. Tulikuwa tukitumia maisha mengi kutengeneza magari ya waya na midoli ya udongo kando ya mto Hakukuwa na video za YouTube za kutufundisha Mwalimu wetu alikuwa ni ubinifu wa hali ya juu uliotokana na uhitaji Kumbukumbu ya mikono yangu ikiwa imetapakaa matope ya mitoni tulishindana nani atatengeneza nyumba imara zaidi ya udongo Inanifanya nitabasamu hata leo Tulikuwa masikini wa vitu Lakini tulikuwa matajiri wa mawazo kama saa kumi na moja jioni Ilikuwa saa ya kipekee Ilikuwa saa ya kipekee moshi mwepesi ulianza kupanda kutoka kwenye mapaa ya nyasi ya nyumba za majirani harufu ya mahindi choma na mchuzi wa maharagwe ulipopikwa kwa sufuria la udongo ilikuwa ikitandaa angani bibi alikuwa malkia wa jikoni nakumbuka nikimsaidia kupepeta nafaka tukiimba nyimbo za kienyeji ambazo maana yake sikuelewa wakati huo Lakini melodi yake ilikuwa inatuliza nafsi jikoni kule hakukuwa na umeme Lakini mwanga wa moto uliakisi kwenye hatua za udongo Ukizua uzuri vikubwa vilivyo fanya jikoni ionekane kama pambo la majaribu Badala ya kula chakula cha jioni sote tulikusanyika nje nje, juu ndio kulikuwa wakati wa dhahabu Babu alikuwa msimulizi mkuu Alikuwa akikaa kwenye kiti chake mtini, kilichochaka, akikohoa kidogo, kisha anaanza Hapo zamani za kale, tukiwa tumeketi kwenye mikeka, tukitazama anga ambapo nyota zilikuwa nyingi na zingine na zenye mwanga mkali kuliko nilivyo ziona mjini leo. Tulikuwa tunasafiri, safirishwa kuenda ulimwengu wa sungura wajanja, fisi walafi na majitu yenye vichwa saba. Hadithi hizi hazikuwa tu za kutufurahisha. Zilikuwa zimebeba maadili, busara na historia ya ukoo wetu. Katika kile giza la usiku, sauti ya babu ilikuwa ndiyo dira yetu. Tulijifunza kuwa, wema hushinda ubaya na kwamba umoja ni nguvu. Kumbukumbu yangu haikamiliki bila kutaja sauti za usiku. Mlio wa ndege sauti za mbali za budi na upepo uliokuwa ukicheza na majani ya migomba. Kulikuwa na amani fulani ambayo siwezi kuipata tena katika ulimwengu wa sasa wenye kelele za magari na vingora. Tulikuwa tunalala kwenye magondoro ya nyasi. Tukisikiliza sauti za watu wazima wakiongea kwa sauti ya chini nje. Sauti zile zilikuwa kama wimbo wakutembeleza, yaani lalabai. Zinazo toa hofu na kunifanya nihisi kuwa nililindwa. Kuwa mimi ni sehemu ya kitu kikubwa zaidi, familia na jamii. Ninapo tafakari kumbukumbu hizo leo, ninagundua kuwa utoto wangu ulinifundisha mambo matatu makuu. Kwamba furaha haiitaji teknolojia ya hali ya juu, bali inahitaji watu sahihi na moyo mweupe. Kwamba maneno yanaweza kujenga ulimwengu wa kuunganisha vizazi. Na kwamba wanadamu anastana.

Ikiwa utaniuliza ninapenda wapi zaidi, jibu langu la halitakuwa mji katikati kwenye magorofa marifu au kwenye kumbi za starehe zenye kelele. Mimi ni mtu ninaetafuta muunganiko, yani connection na utulivu. Mahali pangu pa ndoto ni mchanganyiko wa mambo matatu, asili isiostawi, ukimya wenye maana na uwepo wa maji. Ninapenda kuwa mahali ambapo langi ya kijani ndio inayotawala Kuna kitu cha kipekee kuhusu kuwa chini ya mti mkubwa wa zamani mti ambao umeona vizazi vikija na kupita Ninapopata fulsa ya kukiti kwenye bustani yenye miti ya matunda Arufu ya udongo uliopata mvua ya sauti ya majini yanachocheweza na upepo ninahisi kama nimerudi nyuma katika mazingira kama haya, akili yangu inatulia katika ulimwengu wa kisasa, tunazungukwa na kuta za zenge na vioo vya kidigitali Lakini asili inatukumbusha kuwa sisi ni sehemu ya mfumo mkubwa wa uhai Nikina penda mahali ambapo ninaweza kutembea peku kwenye nyasi na kuhisi ubaridi wa athi hiyo kwangu ni tiba ya msongo wa mawazo ambayo hakuna duka la dawa linaweza kuiuza Sifa ya pili ni mahali ninapopenda nii uwepo wa maji ya nayotiririka Iwe ni mtu mdogo maporomoko au ufuo wa bahari usio na watu wengi Kuna sayansi nyuma ya hili sauti ya maji inaitwa white noise na ina uwezo wa kusafisha kelele za ndani za kichwa changu napenda kukaa kando ya maji na kutazama mawimbi maji yanatufundisha unyenyekevu Yanapita kwenye miamba bila kupigana nayo Yanabadilika kulingana na mazingira Lakini yanabaki na asili yake Kua mahali penye maji kuna nipahisia ya usafi na upya ni mahali ambapo mawazo mapya huanza kuchipuka bila kulazimishwa Ikiwa tunazungumzia mazingira ya ndani Ninapenda mahali penye mwanga mwingi wa asili Sipendi vyumba vyenye giza au madirisha madogo yanayofanya uhisi kama uko gerezani mahali pangu pa ndoto ni chumba chenye madirisha makubwa yanayopitisha mwanga wa jua la asubuhi Mwanga wa jua ni chanzo cha furaha Ninapenda mahali ambapo ninaweza kuona anga nikiwa ndani Pia ninapenda mpangilio wa minimalist. Mahali pasipo na vitu vingi vilivyoludikwa. Nafasi tupu katika chumba inanipa nafasi ya kufikiri. Ikiwa mazingira yangu yamejaa vurugu na vitu, akili yangu pia inakua na vurugu. Mahali pangu pa kupendeza ni pasafi. Penye harufu ya maua asili au kahawa iliopikwa hivi punde. Hapo ndipo watu wengine wanaponishangaa. Ninapenda mahali ambapo ukimya una sauti. Hii haina maana kuwa hakuna sauti kabisa. Mbali kuna kelele yani hakuna kelele. Kelele si sauti zisizo na mpangilio kama huu ni za magali Muziki mkubwa wa majirani au mabishano ya watu ukimya unaopenda ni ule unaokuruhusu kusikia mapigo ya moyo wako mwenyewe au mlio wa mbali wa ndege Akitafuta muenza muenzake ukimya huu unaniruhusu kusoma, kuandika na kutafakari ni katika ukimya huu ambapo ni yaweza kusikia sauti ya ndani kwa mtu anaependa ubunifu. Ukimya ni mgali muhimu sana. Mahali pangu pa kupendeza ni malingazima pawe na roho. Roho hiyo inatoka kwenye vitabu. Harufu ya vitabu kwangu ni kama dilisha nilalofungika, inafungukia ulimwengu mwingine. Napenda kuwa mahali ambapo ninaweza kuchukua kitabu cha falsafa au mashahili na kupotea ndani yake.

Ninapofanya kazi ndani ya timu, lengo langu kuu ni kuwa kiunganishi, yaani glue. Ninajua kuwa kila mwana timu anauwezo wake wakipeke. Na jukumu langu ni kuhakikisha kuwa, uwezo wangu unashikamana na wao ili kutengeneza kitu imara zaidi. Hivi ndivyo ninavyofanya kwa vitendo. Msingi wa ushirikiano wowote ni mawasiliano. Mimi huanza kwa kuhakikisha kuwa, kila mtu yuko kwenye kurasa moja, Sipendi kusikia, ninapenda kuuliza maswali. Ninaposhirikiana na wengine, mimi ni muumini wa kusema ukweli, upendo na staha, ikiwa kuna tatizo, sifichi chini ya ki ya pafu, badala yake, ninalileta mezani mapema tukiwa na lengo la kutafuta suruhu sio kutafuta mchawi vile vile, mimi ni msikilizaji mzuri ninajifunza kuwa, mara nyingi ushirikiano hushindikana kwa sababu, watu wanasikiliza ili wajibu, badala ya kusikiliza ili waelewe, Mimi hutoa nafasi kwa wenzangu kutoa maoni yao kabla sijaingiza kwangu uwaminifu ndiyo sarufu ya timu yoyote, ile, ilinishirikiane vyema ni lazima nionyeshe kuwa, mimi ni mtu wa kutegemewa. Ikiwa nitasema nitakamilisha sehemu yangu ya kazi kufikia alhamisi saa kumi, nitahakikisha ninakamilisha. Uajibikaji wangu unajenga imani kwa wenzangu, wana wanajua kuwa matofali niliokabithiwa, yatapangwa vyema. Lakini pia, ni niko tayari kukubali makosa Ikiwa nitavuruga sehemu ya mradi sitatafuta visingizio Nitakiri, nitaomba radhi na nitatuliza timu Tunaweza aje kurekebisha hili kwa pamoja? Tengo hili kitendo hichi chakua ma muwazi yani vulnerability huwa huimarisha vifungo vya timu zaidi ya mafanikio yote. Ushirikiano bora unatokana na kuelewa kuwa, mimi siwezi kufanya kila kitu, mimi hutumia muda wang muda mwingi kutambua nguvu za wenzangu Ikiwa mwenzangu ni mzuri kwenye uchambuzi wa tarakimu, na mimi ni mzuri kwenye uandishi nita nitamshauri, wewe shughulikia na namba, kisha mimi nitazigeuza kwa simulizi nzuri ya ripoti. Ninapenda kutoa sifa pale zinapostahili Ikiwa mwanatimu anafanya kazi nzuri itanieleza hadharani, hii inajenga mazingira ya motisha na kufanya kila mtu ajihisi kuwa sehemu muhimu ya injini, uhusiano unaogonga pale kila mtu anapohisi kuwa, sauti yangu inasikika na mchango wangu unaonekana Hakuna timu ya binadamu isio na migogoro, tofauti za maoni ni ishara ya timu ya timu hai na yenye ubunifu. Ninaposhirikiana na wengine, mimi siogopi migogoro, mbali ninadhibitish, ninadhibiti jinsi inavyotokea. Mimi hufuata kanuni ya leo, ya lengo kwanza, hisia baadaye. Tunapoingiana ninaku ninakuwakumbusha wenzangu lengo letu kuu ni mradi, ni, ni mradi, ni nini Hii inatusaidia kuwacha kushambuliana sisi kama watu, na badala yake kushambulia tatizo lililombele yetu. Ninajitahidi kuwa mtu wa kutafuta mwafaka yani medi medieta badala ya kuchochea moto. Sina tabia ya kuficha siri za mafanikio, au mbinu mpya zilizojifunza. Ninaposhirikiana na timu mimi ni kitabu kilicho wa kilichowazi. Ikiwa nimegundua njia ya mkato ya kufanya kazi kwa haraka zaidi, nitawasilisha kwa timu nzima, ili sote tupate nafuu. Timu inayoshirikiana maarifa huku hukua kwa kasi. Mimi hupenda kuanzisha vikao vidogo vya kujifunza kutoka kwa wengine, yani peer learning. Hii inatengeneza utamaduni ambapo sote tunakuwa walimu, na sote tunakuwa wanafunzi. Katika ushirikiano wa timu, mambo hayaendi.

Ikiwa ungeniuliza swali hili miaka kadhaa iliyopita, labda ningekujibu kwa kusita. Ningekuambia nikifikiri kukimbia ni adhabu. Lakini leo, ninapokumbuka nyakati mbazo nimekua nikikimbia barabara alfajiri. Ninagundua kuwa kukimbia ni mmoja ya zawadi kuu ninazojipa mimi mwenyewe. Kukimbia kunanifundisha unyenyekevu tangu hatua ya kwanza. Hadi mkimbiaji aneanza akiwa anajisikia shujaa. Dakika kumi za mwanzo, huwa ni mazungumzo magumu kati ya akili na mwili. Akili inasema rudi kitandani kuna baridi na mapafu yanaanza kulalamika kuhusu hewa. Lakini huo ndiyo wakati ninaopenda zaidi kwa sababu unanifundisha nidhamu. Kukimbia kunanifundisha kuwa hisia za mwanzo siyo lazima ziwe kweli. Ukivunja lile wimbi la kwanza la uchovu unaingia katika hali fulani ya kipekee ambayo wakimbiaji wanaita runners high. Ni hapo ndipo mwili unapowacha kulalamika na kuanza kushirikiana na mdundo wa hatua zako watu wengi huvaa speaker za maskioni wanapokimbia ili wasisikie uchovu. Mimi mara nyingi hupenda kukimbia katika ukimya. Katika ulimwengu wetu wenye kelele nyingi za simu na majukumu, kukimbia kunanipa fursa ya nadra ya kuwa peke yangu na mawazo yangu. Ninapokimbia matatizo yangu yanaanza kupata sura tofauti. Yale mambo yaliyoonekana kuwa makubwa na yenye kutisha nikiwa nimeketi kwenye dawati yanakuwa madogo na yanayoweza kutatuliwa ninapokuwa kwenye mwendo Kuna uhusiano wa ajabu kati ya mzunguko wa damu mwilini na mzunguko wa mawazo kichwani. Mawazo bora zaidi ya maishani mwangu yamenijia nikiwa kilomita ya saba au ya nane ambapo akili imechungwa na jasho na kubakiwa na ukweli mtupu kukimbia ni mchezo wa mtu mmoja dhidi yake mwenyewe Hakuna mpinzani mwingine isipokuwa yule mtu anayemuona kwenye kioo kila asubuhi Kila mara ninapoongeza kilomita moja zaidi au kupunguza sekunde chache kwenye muda wangu ninajijengea imani kuwa, ninaweza kufanya mambo magumu. Hali hii ya kutokata tamaa, barabarani inahamia katika maisha yangu ya kila siku. Nikikabiliwa na mradi mgumu kazini ninajikumbusha ikiwa uliweza kupanda ule mlima mrefu wa asubuhi ukiwa umechoka unaweza pia kumaliza ripoti hii. Kukimbia kunanifundisha kuwa mafanikio ni matokeo ya kuweka mguu mmoja mbele ya mwingine tena na tena bila kuwacha. Ninapokimbia ninauona ulimwengu katika hali yake halisi Nina hisi mabadiliko ya majira na mwaka kupitia ngozi yangu, harufu ya mvua inayokaribia, ubaridi wa upepo wa asubuhi na joto la kwanza la jua linapochomoza. Kukimbia kunanipa upatikanaji wa sehemu ya mji wangu ambao nisinge ziona nikiwa ndani ya gari. Ninawaona watu wengine asubuhi, wafagiaji wa barabara, wauzaji maziwa na wakiambiaji wenzangu Kuna lugha ya siri katika wakimbiaji kutikisa kichwa kwa kuonyesha mkono kidogo unapopishana ni ishara ya heshimu. Ninapokuona ninaelewa juhudi unazofanya. Endelea mbele, hii inanikumbusha kuwa mimi sio siko peke yangu katika safari hii ya maisha. Siwezi kupuuza faida za kimwili. Kukimbia kunanifanya nihisi mwili wangu ukiwa hai, nahisi nguvu kwenye misuli yangu na wepesi wenye mapafu yangu. Katika umri huu, nimegundua kuwa mwili wangu ni chombo peke ninachokuwa nacho maisha yangu yote. Kukimbia ni njia yangu ya kulipa kodi kwa afya yangu ili mwli wangu uweze kunibeba kuelekea kwenye ndoto yangu kabla.

Ndiyo, mimi ninavaa miwani. Na kusema kweli, siwezi kufikiria maisha yangu bila hiyo. Kwangu mimi, kuvaa miwani siyo ulemavu wa uoni bali ni uwezeshaji. Nitafauti katika kuishi katika ulimwengu wa ukungu na kuishi katika ulimwengu wenye rangi. Kingo kilicho kilicho gawa vyema na undani wa hali ya juu na kumbuka vyema mara ya kwanza nilipovaa miwani Kabla ya hapo nilikuwa ni mezoea kuishi katika ulimwengu ambapo mti Ilikuwa ni madonge makubwa ya kijani yaliofifia na nyuso za watu zilikua dhahili tu zikiwa umbali wa mitambili Nilidhani kila mtu anaona hivyo siku niliotoka kwa daktari wa macho nikiwa na miwani yangu ya kwanza niliishiwa nguvu Kwa mara ya kwanza niliweza kuona majani ya mti mmoja mmoja ni kicheza na upepo. Niliweza kusoma mabano ya barabarani ya kiwa mbali. Ulimwengu ulihama kutoka kwenye picha iliyofifia na kuwa picha ya hali ya juu. Tangu siku hiyo miwani imekua kiungo changu muhimu cha ziada. Kama mtu anaepanda somo kuandika na kufanya kazi mbele ya kompyuta, miwani yangu ni siraha yangu ya kazi. Bila hiyo, kazi yangu ingekua mateso. Inanikinga na machovu, uchovu wa macho na inanipa uwezo wa kuzama ndani ya maandishi kwa saa nyingi bila kupata maumivu ya kichwa. Ninapovaa miwani kuna mabadiriko ya kisaikolojia ya nayotokea ndani yangu ni kama vile nimevaa sare yangu ya kazi inanipa hali ya umakini Kuna wakati ya ambapo nikivaa miwani ili kupumzika Ninajihisi kama nimezima mfumo wangu wa uchambuzi na kuingia kwenye hali ya mapumziko Hivyo miwani si switch ya ufanisi katika maisha yangu. Kuvaa miwani kuna kuja na gharama zake ya kipekee. Ambazo wasio vaa miwani wanaweza wasielewe. Kuna kile kitendo cha kila asubuhi cha kutafuta miwani kando ya kitanda ukiwa bado na usingizi. Kuna pambano na milele na alama za vidole venye vioo kusafisha miwani kwa kitambaa maalum ni tambiko ambalo nina lifanya mara kadhaa kwa siku ili kuhakikisha uoni wangu unabaki kuwasafi Pia kuna changamoto za kimazingira Ikiwa mvua itanyesha ghafla, mimi nakuwa na kipofu kwa sekunde kadha kwa sababu ya matone ya maji Ikiwa nitakunywa kikombe cha chai moto, mvuke unatanda machoni na kunifanya nicheke peke yangu. Lakini changamoto hizi ndizo zinazofafanya uhusiano wangu na miwani uwe wakipekee. Ni kama rafiki ambaye anamapungufu yake lakini huwezi kuishi bila yeye. Zaidi ya uoni, miwani inaimekua sehemu ya jinsi ninavyo jitambulisha kwa ulimwengu Inanibadilisha sura yangu na kuongeza kile ambacho watu hukiita muonekano wa kishoni au kitengenezaji kuchagua frame ya miwani wangu ni uamuzi mzito wa kisanaa Je ni chague frame nyeusi nzito ilioonyesha ujasiri au frame ya chuma inayoonyesha umaridadi au urahusi Miwani yangu inazungumza kabla sijasema neno inasema mimi ni mtu anaethamini undani, mtu anaependa kusoma na mtu ambaye hanaaibu ya uzaifu wake wa kibaiolojia Kwa sababu ameugeuza kuwa nguvu ya kiteknolojia. Imekua brand yangu binafsi kiasi kwamba marafikizangu wakiniangalia ni kiwa sijavaa miwani wanasema wanahisi kuwa kuna kitu kikubwa kimepungua usoni mwangu.

Nikisema kuwa, siwezi ishi bila simu yangu, si maanishi kuwa nitakufa kimwili, mbali na maanisha kuwa mfumo wangu wa maisha ungeparalizika katika karne ya ishirini na moja, simu hiisiyo tena kifaa cha kupigia cha kupiga simu tu, ni ofisi ya benki, maktaba yangu na daraja linaloni unganisha na wale ninaowapenda. Kila asubuhi, simu yangu ndiyo dirisha la kwanza linalonifungua ili kutazama ulimwengu. Ndani ya kifaa hiki kidogo, ninaufikiaji wa maarifa yote ya binadamu, yaliowahi kurekodiwa. Ikiwa nina swali kuhusu historia ya karne, formula ya hesabu au jinsi ya kupika pishi jipya jibu lipo umbali wa sekunde chache Lazima zaidi, lakini zaidi ya maarifa, simu yangu ni gala la kumbu kumbu zangu Inabeba maelfu ya picha za matukio ambaya singe nirudia tabasamu la kwanza la mtoto picha ya mwisho ya rafiki a liyesafiri mbali na video ya sicherehe zilizo pita Nikipoteza simu yangu nahisi kama nimepoteza zehemu ya historia yangu binafsi Nikama kituo cha kumbu kumbu ambacho kiko hai na kinazidi kukua kila siku Kwa upande wa kazi, simu yangu imevunja mipaka ya ofisi Iwe niko kwenye basi, niko nimekaa kwenye bustani au niko safari niki niko safarini Nikiweza kusimamia majukumu yangu Inabeba barua pepe zangu nyakara muhimu na kalenda inayoniambia wapi ninapaswa kuwepo na kwa wakati gani uwezo wakuratibu mikutano kupitia video kuhariri ripoti na kuwasiliana na timu yangu papo hapo unanipa uhuru ambapo vizazi vilivyopita visinge weza hata kuota bila kifaa hiki, protija yaani productivity yangu ingeshuka kwa kiwango kikubwa Nichombo kinachoniruhusu kuwa raia wa ulimwengu ambaye ameweza kufanya biashara na mtu aliyeko upande mwingine wa dunia Nikiwa nimevaa makanda mbili sebuleni kwangu zama za kusubili kwenye foleni ndefu za benki zimepitwa na wakati simu yangu ndiyo pochi langu ya kupitia huduma za pesa kwa mtandao na programi za banki nimeweza kulipa mahitaji yangu kutumia pesa kwa familia na kusimama kusimamia akiba zangu kwa mbonyi moja urahisi huu unakuja na kutengemezi mkubwa. Siku ambayo simu yangu inakosa chaji au mtandao nime ninaweza kujikuta siwezi hata kununua mkate dukani. Hii inanithirihisha jinsi teknolojia ilivyozama ndani ya mahitaji yetu ya msingi kuwa ya kuishi Mimi ni mtu ambaye wakati mwingine kukosa mwelekeo yaani sense of direction simu yangu kupitia la ramani zaki digitali imekuwa mkombozi wangu Inaniongoza katika mikaa, mitaa, nisiyo ijua na kunipa ujasili wa kutembelea maeneo mapya bila hofu ya kupotea Pia kuna kipengele cha usalama Kunajua kuwa ninaweza kuwasiliana na huduma za tharura au kuwajulisha watu wangu kwa karibu mahali nipo kunipa amani ya moyo simu yangu ni mashirika ya nayo nilinda ni kiwa mbali na nyumbani Ingawa wengine wanasema teknolojia itatutenga mimi na amini tunaunganishwa kwa namna nyingine simu yangu inanihuruhusu kumshikia kumskia sauti ya mama yangu aliye kijijini kila siku au kuona picha ya za marafiki zangu walionchi za ughaibuni katika nyakati za upweke, simu ni kiungo kinacho nusu nusubura kwa siku ya pekee nina inaniruhusu kushiriki furaha na huzuni na watu wengine kwa wakati mmoja Licha ya ulimwengu huu wote ninaelewa kuwa.

Siku hizi, sifuati vituo vya TV kwa mazoea. Ninafuata maudhui, mimi ni mtu ninayependa kujifunza. Kuelewa ulimwengu na wakati mwingine kupata utulivu baada ya kazi ngumu. Hapo ndipo vifurushi vyangu vya habari na burudani vinapojikita. Ikiwa utanikuta nimekaa mbele ya TV, kunauwezekano mkubwa ni kwamba ninaangalia makala kuhusu asili au anga za mbali. Ninapenda sana vituo kama National Geographic. Kuna kitu cha kustaajabu kuona, jinsi simba anavyowinda katika mbuga la selengeti. Au jinsi mchwa anavyojenga mji wake kwenye mpangilio wa hali ya juu vituo hivi vinanikumbusha kuwa ulimwengu ni mkubwa sana na mimi nisehemu ndogo tu Vinanifundisha unyenyekevu Ninapofuatilia mfululizo wa makala kuhusu anga akili yangu inapanuka Inaniondoa kwenye matatizo yangu madogo ya kila siku na kunionyesha maajabu ya uumbaji na nguvu ya sayansi Kwangu mimi, hii ndiyo TV bora zaidi ile inayochukuwa, inayochuana na maswali mengi kuliko majibu Mimi ni mraibu wa habari, yaani news junkie Lakini sipendi tu habari za kusikia, ninafanya nini, kusikia nini, kusikia nani, kufanya nini Ninapenda uchambuzi wa kina Mara nyingi ninafuatilia All Jazeera au BBC Newsworld ninachokipenda kwenye kituo hivi ni uwezo wao kwenda nani zaidi ya kichwa cha habari Ninapenda kusikiliza mijadala ambapo watu wenye mitazamo tofauti wanakaa meza moja na kubishana kwa hoja Hii inanisaidia kuelewa kiasi cha mataarifa uchumi na mabadiliko ya kijamii yanapotokea duniani Inanifanya niwe raia wa dunia anayejua kinachotokea kuanzia Gaza hadi Tokyo habari kwangu sio tu habari ni sanaa ya kunifanya maamuzi maishani Lazima nikiri kuwa kwa sasa YouTube ndio mfereji wangu mkuu wa TV hapa ndipo ninaweza kuchagua kituo changu mwenyewe Ninafuatilia sana vituo Nafuatilia sana vituo vinavyo vinavyozungumzia teknolojia, akili bandia na maendeleo binafsi Nikihitaji kujifunza jinsi ya kutumia programu mpya ya kompyuta au nikitaka kusikiliza hotuba ya mwanafalsafa fulani Youtube inanipea nafasi hiyo huu ndiyo uzuri wa TV ya kisasa inakua, imekuwa ya kibinafsi, yaani personalized Sifuati ratiba ya mtu mwingine, ninafuata kiu yangu ya maarifa Hii ni TV inayokubadilisha kutoka kwa kuwa mtazamaji tu Yaani passive viewer na kuwa mshiriki, yaani active learner Bilashaka, kuna wakati akili inahitaji kupumzika. Mimi ni mpenzi wa michezo sana, hasa soka na mashindano ya mbio za magari, yaani Formula One. Kufuatia vituo kama Supersport inanipa msisimuko ambao siuwezi kuupata kwingine. Michezo ni lugha ya kimataifa. Inayotuunganisha. Inatufundisha kuhusu ushindani, uvumilivu na uzuri wa kufanya kazi kama timu. Pia ninapenda kuangalia vipindi vya mahojiano, yaani talk show, ambayo wengine wanaalikwa kueleza safari ya maisha zao. Kushiriki hadithi za watu waliofanikiwa, waliofeili na kuinuka tena Kuna nipa motisha hii nii burudani inayojenga Sio tu kupoteza muda pamoja na kufuata vituo hivi ni nanidhamu moja kuu Sitaki TV iwe mtawala wa muda wangu Kuna wakati ambapo, tunaweza kujikuta tumezama kwenye mfereji wa series au tathmila na kupoteza masaa sita bila kujua Mimi huchagua muda maalumu wa kutazama.